Lugha niingependa kujifunza ni ki hispania kwa sababu ni moja ya lugha zinazozungumzwa kwa sana duniani. Kujifunza kihispania kungefungua fursa nyingi za mawasiliano, safari na ajira. Hasa katika nchi za Amerika ya kusini na ulaya. Pia ni lugha inayotumika katika biashara, utalii na elimu. Hivyo ingeongeza maarifa na uwezo wangu wa kujieleza. Napenda kihispania kwa sababu matamshi yake ni mazuri na rahisi kuelewa ukizoea. Na pia ina uhusiano fulani na lugha nyingine kama kingereza na kifaransa. Kujifunza lugha hii kungeweza kunisaidia kuelewa tamaduni tofauti, muziki, filamu na historia ya watu wanozungumza. Kihispania zaidi ya hilo kujufunza lugha mpya unisaidia kuboresha kumbukumbu, kujiamini na kufikiri kwa njia pana zaidi. Kwa ujumla, Kihispania ni lugha ambayo ningependa kujifunza kwa sababu ya manufaa yake mengi katika maisha ya kila siku ya baadaye.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni siku niliosaidia mtu, nisiyemfahamu kabisa aliyepotea njiani. Nilikuwa safarini kuenda kazini asubuhi. Ndipo nikakutana na mzee aliyekuwa amechanganyikiwa na hakueza kukumbuka alikotoka. Nilimkaribia kwa heshima na kumuuliza kama anahitaji msaada. Baada ya kuzungumza naye kwa muda, alikumbuka jina la eneo alikotoka. Nami nikamsaidia kumpigia simu mmoja wa familia wake. Baadae familia yake ilifika na kunishukuru sana kwa msaada niliyotoa. Tukio hilo lilinishangaza kwa sababu si kuwa nimepanga kusaidia mtu siku hiyo. Lakini nilijifunza kuwa wema mdogo unaweza kuleta furaha kubwa kwa mtu mwingine. Pia ilinifanya nijisikie mwenye furaha na kuridhika moyoni.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu unipa hali ya utulivu na kunisaidia kupumzika. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Kuoga maji moto hunifanya nijisikie huru na upunguza uchovu wa mwili. Hasa pale misuli inapo kuwa imechoka. Pia hunisaidia kufikiria kwa utulivu na kuondoa maazo mengi kichwani. Subuhi, kuoga kwa maji moto uniamusha na kunipa nguvu ya kuanza siku vizuri. Wakati wa baridi, maji moto unilinda thidi ya baridi kali na hunifanya nijisikie mwenye faraja zaidi. Mbali na hilo, kuoga maji moto hunisaidia kuboresha usingizi kwa sababu mwili wangu utulia kabla ya kulala. Hata hivyo, si kila wakati napendelea maji moto. Asa wakati wa joto kali ambapo maji ya kawaida, unipa nafuu zaidi. Wakati wa joto kali ambapo maji ya kuoga kama majimoto ni sehemu muhimu ya kujitunza na kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili.

Wakati wa baridi, kali huwa na jitahidi kujilinda na baridi ili niendele kuwa na afya nzuri. Kwanza, huvaa nguo nzito kama sweta, jaketi na soksi ili kuweka mwili katika joto. Pia, napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au supu kwa sababu hunisaidia kupata joto na nguvu. Asubuhi na jioni, kuoga kwa maji ya moto hunifanya nijisikie mwenye faraja na hupunguza baridi mwilini. Wakati mwingine, hukaa ndani ya nyumba zaidi nikisoma kuangalia televisheni au kupumzika badala ya kutoka nje bila sababu ya muhimu. Pia huhakikisha nakula chakula cha kutosha na chenye lishe ili mwili uwe na kinga imara. Kwa ujumla, wakati wa baridi kali, hujikinga kupumzika zaidi na hujitunza ili kuepuka magonjwa.

Aina ya filamu ninazopenda zaidi ni filamu za kusisimua, yani action, na filamu za kusisimua akili. Napenda filamu za action kwa sababu huwa na matukio ya nguvu, mapambano na adili zenye mwendo wa haraka ambazo hunifanya nisichoke kuzitazama. Pia napenda thriller kwa sababu hunifanya nifikirie sana kubashiri kinachoendelea na kubaki makini hadi mwisho wa filamu. Bali na hizo pia ufurahia filamu za vichekesho kwa sababu hunifanya nicheke na kupunguza mawazo baada ya siku ndefu. Wakati mwingine napenda pia filamu za mapenzi hasa nikiwa na hadithi ya kuvutia na ujumbe mzuri wa maisha. Kwa ujumla, napenda filamu zenye hadithi mzuri, ujumbe wa maana na burudani iliyofanya muda upite kwa furaha.

Mafanikio ya binafsi ninayo dhamini kazini ni kusimamia mradi muhimu na kukamilisha kwa mafanikio. Nilihisi fahari kukubwa, pale nilipoona kazi yangu ikichangia matokeo chanya kwa timu na kampuni. Hii inajumuisha kupanga kazi vizuri, kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi na kuhakikisha kila hatua ya mradi inakamilika kwa wakati. Mafanikio mengine ninayodhamini ni kupata maoni chanya kutoka kwa wateja au wasimamizi. Kwani kunadhibitisha kuwa jitihada zangu zinaleta matokeo. Pia ninashukuru pale ninapopata ujuzi mpya au kuboresha mbinu zangu kazini. Kwani hufanya niwe bora zaidi katika kazi yangu. Ujumla, mafanikio haya yananipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kujifunza zaidi na kusaidia timu yangu kufanikisha malengo ya pamoja. Haya ni mafanikio ya kweli yanayoongeza furaha na kuridhika kazini.

Ningependa kufikia nafasi ya uongozi kazini ambapo ningeweza kushirikiana na timu kubwa na kuchangia maamuzi muhimu ya kampuni. Lengo langu nikuwa mtaalamu na kuaminika na mwenye ujuzi mkubwa katika eneo langu la kazi ili niweze kushirikisha wengine maarifa na mbinu bora za kufanya kazi. Pia nataka kujifunza kila wakati na kuongeza uwezo wangu wa kutatua changamoto ngumu. Kwa sababu, hili litanisaidia kuwa bora zaidi kazini. Katika muda mrefu, ningependa pia kuwa kiongozi anaye himiza maadili mema na motisha kwa wenzangu. Ili timu yetu ifanikishe malengo kwa urahisi na furaha. Kwa kifupi, lengo langu ni kuendeleza taaluma yangu kuongoza kwa ufanisi na kuwacha alama chanya kazini itakayo dhaminiwa na wenzangu na kampuni kwa ujumla.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Chakula kitamu hunifanya nijisikie mwenye furaha na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku. Napenda chakula kilichopikwa vizuri, chenye viungo vya wastani na ladha nzuri. Wakati wa mapumziko au mwishoni mwa wiki, hufurahia kujaribu vyakula tofauti ili kupata ladha mpya. Pia napenda kula chakula kitamu nikiwa na familia au marafiki kwa sababu huongeza furaha na kuimarisha mahusiano. Kwa ujumla, chakula kitamu ni sehemu ya maisha yangu kwa sababu huleta furaha afya na kurithika.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu ni shughuli inayonipa furaha na changamoto kwa wakati mmoja. Kupanda milima hunisaidia kuwa karibu na asili, kupumzika akili na kuona mandhari nzuri zisizoweza kuonekana mahali pengine. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi mwilini, kuboresha stamina na kujenga uthabiti wa kimwili na kiakili. Napenda pia changamoto zinazojitokeza wakati wa kupanda milima, kama baridi, njia ngumu au miguu kuchoka. Kwa sababu, hunifundisha uvumilivu na kupanga vizuri kila hatua baada ya kufika kilele. Hisia ya kufanikisha jambo gumu ni ya kipekee na inanikumbusha kuwa, hakuna changamoto isiyoweza kushughulikiwa. Kwa ujumla kupanda milima na shughuli ya burudani mazoezi na kujifunza uvumilivu ambayo napenda sana kufanya.

Kampuni ya teknologia ninayoamini ni apple. Nimeamini kwa sababu bidhaa zao huwa na ubora waju. Zinadumu kwa muda na teknolojia yao ni ya kisasa na rahisi kutumia. Pia napenda jinsi wanavyoweka kipaumbele kwa usalama wa watumiaji na faraja ya mtumiaji. Kwa vile mfumo wao wa ulinzi wa data na utumiaji rahisi wa iPhone, iPad na Mac. Apple ni pia inachangia kwa ubunifu wa bidham pia kila wakati. Na hiyo inafanya niwe na amani kuwa wanajali ubora na maendeleo ya teknolojia. Zaidi ya hilo, huduma zao kama apple store, iCloud na software nyingine zinafanikisha kazi za kila siku na hufanya maisha kuwa rahisi zaidi. Kwa ujumla, napenda apple kwa sababu ni kampuni inayojali ubora, usalama na ubunifu. Na hiyo inaunda amani kubwa kati ya wateja wake.

Shughuli yangu ninayopendezwa nayo ni kusoma vitabu na makala mbali mbali. Hasa vinavyohusu teknolojia, historia na hadithi za maisha. Kusoma kuna nifanya nijifunze mambo mapya, kufikiria kwa kina na kupanua mtazamo wangu kuhusu dunia. Pia napenda kutembea nje na kufurahia asili kwa sababu kunatoa nafasi ya kupumzika na kufikiri kwa utulivu mbali na kelele za mji. Wakati mwingine, hufurahia kuchora au kufanya sanaa ndogo ndogo. Jambo linalonipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na kupunguza stress. Shughuli hizi hunifanya nijisikie furaha, mwenye kujikimu na mwenye utulivu. Kwa ujumla, shughuli ninazopendezwa, nazo, ni zile zinazonifundisha kuniridisha kiakili na kimoyo na kunisaidia kustawisha vipaji na furaha yangu ya kila siku.

Kumbukumbu ya kutisha niliyo nayo ni siku nikiwa nimepotea kwenye eneo lisilojulikana usiku. Nilikuwa nikitembea kutoka sherehe ya marafiki na njia niliyoipanga haikuwa wazi vizuri. Giza lilikuwa kubwa na hakukuwa na mtu wa kuuliza. Nilihisi hofu kubwa. Moyo wangu ulikimbia kwa kasi na nilihisi kama siku hiyo haitamalizika. Nilijaribu kukaa mtulivu, kupumua kina na kutafuta njia ya kurudi mahali nilipojua. Baada ya muda, nilipata barabara inayojulikana na hatimaye kufika salama nyumbani. Tukio hilo lilinifunza kuwa makini kila wakati, kujiandaa vizuri kabla ya kwenda mahali na kuthamini usalama wangu. Ingawa ilikuwa ya kutisha sana. Kumbukumbu hiyo ilinifanya niwe makini zaidi katika maisha yangu na kushukuru bila mara kila mara nilipofika salama.

Mchezo ambao ningependa kujaribu bila wasiwasi ni paraglide gliding. Mchezo huu unakupa hisia ya kusafiri angani na kuona mandhari kutoka juu. Jambo linaloongeza msisimuko na furaha. Ingawa ni hatari kidogo napenda changamoto na uzoefu mpya unaonifundisha ujasiri na kuthibiti hofu. Paragliding pia ni njia mzuri ya kujionea uzuri wa asili kwa mtazamo tofauti na kupumzika kiakili huku nikifurahia msisimko wa muendo. Napenda kujaribu mchezo huu kwa sababu hunipa kumbukumbu za kipeke, furaha kubwa na kujisikia huru. Kwa ujumla, paragliding ni mchezo ninaopendezwa kujaribu kwa sababu unachanganya msisimko. Furaha na changamoto kwa wakati mmoja.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili karibu mara tatu hadi manne kwa wiki. Mazoezi haya ni pamoja na kufanya mazoezi ya viungo, kutembea kwa kasi, au kukimbia kwa muda mfupi. Jambo linalolainisha mwili na kuboresha stamina. Pia, hujumuisha mazoezi ya nguvu kama sit-ups, push-ups, au dumbbells, ili kuimarisha misuli na afya kwa ujumla. Kufanya mazoezi mara kwa mara, kunanisaidia kuwa na afya njema, kupunguza stress na kuongeza nguvu za mwili na akili. Wakati mwingine, napenda pia kujaribu michezo ya nje kama kupanda milima au kupanda baiskeli. Jambo ninaloongeza msisimko na burudani. Kwa ujumla, mazoezi ya mwili ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Kwa sababu, hunifanya nijisikie mwenye afya, mwenye nguvu na mtulivu ya akili.

Maranyingi napenda kucheza na marafiki zangu wakaribu na ndugu zangu. Wanafanya michezo iwe ya furaha zaidi kwa sababu tunashirikiana, kucheka pamoja na kushindana kidogo kwa usawa. Napenda pia kucheza na watu wapia. Maranyingine ili kujenga urafiki na kujifunza mbinu mpya za kucheza. Michezo tunayoicheza maranyingi ni pamoja na michezo ya mpira, michezo ya mezani au michezo ya nje. Kama kuendesha baiskeli au kuogelea kwa kawaida, kucheza na wenzangu kuna leta furaha. Burudani na mshikamano mzuri wakijami. Pia kuna nisaidia kupumzika baada ya siku ndefu za shule au kazi na kunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Kwa ujumla, napenda kucheza na wale ninao wapenda na wenzangu wakaribu. Kwani burudani ya pamoja ni ya kipekee.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ni mtulivu na wenye watu wenye urafiki. Majirani wengi tunajuana na kusaidiana jambo linalofanya nijisikie salama na nyumbani. Pia napenda kwamba mtaa wangu una huduma muhimu karibu kama maduka, shule na vituo vya usafiri. Hivyo ni rahisi kuendesha maisha ya kila siku mazingira ni safi na kuna maeneo ya wazi ambayo mtu anaweza kutembea au kupumzika jioni. Watoto hucheza kwa amani na watu wazima hupata muda wa kuzungumza na kubadilishana mawazo. Zaidi ya yote napenda utulivu wa mtaa wangu kwa sababu hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo.

Napenda kwenda madukani asubuhi mapema au jioni, kwa sababu ni wakati wa utulivu na hakuna msongamano mkubwa wa watu. Asubuhi mapema, maduka huwa yamefunguliwa vizuri na nina nafasi ya kuchagua bidhaa kwa utulivu, kuangalia bei na kuhakikisha ninapata vitu vyote, ninavyohitaji bila haraka. Pia wakati huu wa asubuhi bidhaa nyinyi mpya huwa tayarknkama matunda mboga na bidhaa vimgine jambo linalonifanya niwe na chaguo bora zaidi. Jioni napenda pia kuenda madukani baada ya kumaliza shughuli za kazi ya ushule. Sababu, napumzika kidogo na ninaeza kununua vitu kwa utulivu bila presha. Hata hivyo, napendelea kuepuka kwenda madukani wakati wa mchana au weekendi zenye msongamano mkubwa kwa sababu hujichosha na hupoteza muda mwingi. Kwa jumla, kwenda madukani asubuhi au jioni kunanifanya ninasafiri kwa urahisi, ununua vyakula vizuri na kufurahia shughuli hiyo bila msongamano au stress.

Rangi yangu ya kupendeza ni bluu. Napenda bluu kwa sababu ni rangi tulivu inayo onyesha amani na utulivu wa akili. Inanisaidia kujisikia mtulivu wakati wa kuzingatia kazi au masomo. Na pia hunipa hisia za furaha kidogo. Zaidi ya hiyo, bluu ni rangi inayofaa kwa mazingira mbali mbali. Iwe ni mavazi, vitu vya nyumbani au vifaa vya shule na kazi. Napenda pia jinsi bluu inavyoeza kuunganisha rangi nyingine kwa urahisi na kufanya vitu viwe vyema kimaoni. Kwa ujumla, bluu ni rangi ninayopendezwa nayo kwa sababu hunipa utulivu, furaha na muonekano mzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Tunda langu la kupendeza ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni tamu rahisi kula na hutoa nguvu hraka. Ni tunda ambalo linafaa kwa kila wakati, asubuhi, kati ya milo, au wakati wa mazoezi. Kwani linajaza njaa ni ndogo na linatoa nguvu mwilini. Zaidi ya hayo, ndizi ni afya kwa sababu lina virutubisho muhimu kama potashiam na vitamini. Linavyosaidia mwili kufanya kazi vizuri. Napenda pia jinsi ndizi linavyoweza kuliwa moja kwa moja au kutumika katika maandalizi ya chakula kama keki, smoothie au salad. Kwa ujumla, ndizi ni tunda la kupendeza kwa sababu ni tamu rahisi kutumia na lenye afya na kufanya nijisikie vizuri kimudini na kikiafya.

Na hapa furaha kwa nyumbani, maranyingi ufanya mambo na yanayo nipa amani na unisaidia kupumzika. Kwanza napenda kukaa kimya kidogo nikisikiliza muziki ninaoupenda au kuangalia kipindi kizuri kwenye runinga. Wakati mwingine, nasoma kitabu au kiji njari simu yangu ili kupata habari ya ukuwasiliana na marafiki. Pia, upenda kufanya usafiki dogo wa nyumba kwa sababu unifanya nijisikie nipo mahali safi na salama. Ikiwa ni na muda zaidi, upika chakula ni nacho kipenda au kunyua chai nikiwa ni metulia. Kua nyumbani unipa na fasi ya kutafakari siku yangu, kupanga mambo ya kesho na kupumzika sha akili bada ya shuguli nyingi za nje. Kwa jumla, kuwa nyumbani hunifanya nijisikie huru, salama na mwenye furaha kwa sababu ni mahali ambako panaweza kuleta furaha na kuwa mimi mwenyewe bila shinikizo lolote.